Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri, kwanza kabisa kiongozi mzuri ni mtu wambaye huwasikiza wale watu anawaongoza, mtu wambaye huchukua maoni kwa wale watu anaowangoza, mtu wambaye hujitolea kwa mwenyewe moja kwa moja kuenda kuongea na wale watu anawaongoza. Lingine kwa kiongozi mzuri ni ule mtu anayefuatilia mambo labda ambayo yanasumbua watu wale anaowangoza katika sekta la wangozi wake. Pia huyo kiongozi mzuri ni ule mtu ambaye ana tabia za kuwa pamoja na watu wake wakati anawahitaji, wakati hawahitaji. Kuwa pamoja, yaani kuwapa motisha ya kuishi na kuwa na utu kwa hawa watu, ukiwa kiongozi kwa watu ni vizuri kuwa nao kwa pamoja ili kusikiza hoja zao ili kufuatilia hoja zao ili kufanya kulingana na hoja zao ndiposa hawa watu wakawaze kutambua kwamba wako na kiongozi mwema miongoni mwao izo ndizo sifa za mtu ama kiongozi mzuri.

Kwanza kabisa, katika sekta ya sanaa Mimi, naupenda mziki. Kwa sababu gani? Mziki, unanipa kutuliza mawazo. Naposikiza mziki, napata utulivu wa mawazo. Wakati nimechoka pia, ninapousikiza mziki. Ninapata, mwili unarudi upya kwa kusikiza mziki. Pia, wakati nimetulia, mziki pia unanipa masomo. Unanifunza. Kuna haina mbalimbali ya miziki ambayo huleta mafunzo tofauti kwa mwanadamu. Unaposikiza mziki, unakupa mafunzo labda ya vile unaweza hishi na watu. Vile unaweza kaa na watu, vile unaweza shughulikia mtu akiwa na jambo ama shida fulani. Kwa hivyo naposikiza mziki unanipa hiyo hali ya kuwa na utu saa zingine. Wakati mwingine unajipata ukisikiza mziki unakupelekea karibu na kupata ama kuomba wakati unaingia katika maombi, ukisikiza mziki unakupa unaipa roho yako nguvu ya kuhomba ama ya kuongea na mungu wako.

Kwanza kabisa, mimi somo nalolipenda au masomo ama kuhusu kazi wa masomo yangu. Mimi napenda, mimi mwalimu, napenda kufunza somo la kiswahili. Sana, pia napenda kufunza somo la historia, pia napenda kufunza somo la kilimo biyashara. Kwa sababu gani? Kwenye hii sekta ya haya masomo tunaweza kupata ama kujifunza zaidi kuhusu matamshi, kuhusu lugha vile mtu anaweza akaongea lugha sanifu anaposoma. Pia katika somo la kilimo biyashara ni kitu muhimu sana ambayo ni jambo ambayo limenisadia sana katika maisha ya hivi sasa ama katika hali ya hivi sasa sababu wina nisaidia pia kungundua na kutambua na kujua mambo mapya na zile vitu vipya ambavyo zimeweza kutokea kwenye inchi yetu katika sekta ya ukulima. Hili pia linasaidia kumboresha na kuleta mazigira kuwa mazuri. Unafunza wanafunzi kuhusu umuimu wa kutokata miti, umuimu wa kuifadhi maji, umuimu wa kukana wana vizuri na wenzao. Iyo somo linasaidia sana.

Muda wangu wa bure, jinsi ninavyo utumia. Kwa muda wangu wa bure, sana sana wakati mwingi, na jipata nimetulia chumbani, nasikiza muziki. Ule wakati sijatulia chumbani labda nimetoka kwenda kuwasalimia rafiki ama kwenda kucheza, michezo tofauti tofauti, ndiposa nikaweze kupumuzisha akili, ndiposa nikaweze kupumuzisha ama kurudisha mawazo yangu ya kawaida, ule ni wakati ambao mimi mwenyewe nimetulia. Wakati mwingine kama sitaki kutoka hama sijihisi kwenda kucheza ama sijihisi kwenda kusalimia ndugu zangu ama marafiki zangu. Na weza ingia nikalala, nikapumzika. Nikachukua baada ya kulala na naenda. Na chukua vitabu zangu za zenye nimetoka nazo. Kule shuleni saa zingine napitia nione nikipi. Niliandika vizuri, nikipi si, hakikuenda vizuri. Na kujifunza mambo mapya. Wakati wangu wa bure, napenda sana kujifunza vitu vipya vipya.

Mambo ninaopenda kuhusu shirika langu. Kwanza kabisa, katika shirika langu, tunashauriana, na tunapeana wasia. Kama mtu uko na jambo ngumu, tunajadiliana, vile jinsi ya kusaidiana, ama jinsi la kulitatua. Katika shirika langu pia, mmoja wetu, wanapo kuwa na ngumu. Katika sekta, tofauti ya kimaisha, tunampa msaada, kama marafiki, tunasaidiana. Tunampa pia nguvu na tunampa maneno mazuri ya kuendeleza na kujiendeleza ama tunampa wasia jinsii hilo jambo ni la muda tu. Kwa hivyo katika shirika langu napenda ule uhusiano kwa kuwa sisi wenyewe kwa pamoja, tunapeana nguvu, tunatiana nguvu na kila mmoja kupea mwenzake maoni tofauti tofauti. Pia tunakosoana na unapokosea unarekebishwa. Kuna kurekebishana katika ajirika langu. Na unaporekebishwa ni vizuri pia kuchukua marekebisho kwa njia inayostahili ama inayofaa ndiposa uweze kukua na wenzako kwa pamoja.

Katika matumizi ya plastiki, kulingana na watafiti hama watalamu wa hafya ya mwana damu, wanasema kuwa matumizi ya plastiki, sio mazuri. Kwa hivo kwa upande wangu, jambo lile ninalofanya, kupunguza matumizi ya plastiki. Nipale, ninapo maliza kulitumia labda kebe la plastiki, nachukua, na zisanya kwa pamoja, napeleka katika sehemu moja ambayo nimetengeneza ya kuchoma zile vitu mbavyo havihitajiki. Na pia, nasaidia weza angu kujua. Ni nini haswa kinachouweza sababishwa na matumizi ya plastiki. Katika upande wangu mimi, nachoma yale mabakisho ya plastiki. Ndiposa niweze kupunguza matumizi yake katika eneo langu, kwenye nyumba yangu.

Mimi napenda kusikiza mziki wa nyimbo za kuambudu kwa sababu zinanikuza kiroho, zinanifunza mambo ya kihistoria kuhus bibilia. Pia inanifanya kuelewa jinsi gani naweza shirikiana na wetu. Ama jinsi gani naweza hishi na watu wengine kwa pamoja. Pia linanifunza ni vipi naweza nikakadiriana na mambo yanapokua mangumu katika maisha haya. Pia mziki huu unanisaidia kuelewa ni vipi unavyoweza kumpa mtu msaada na ni mtu mgani unayeweza kumpa msaada wakati anahitaji msaada. Saa zingine pia uu mziki unanisaidia na kuniongoza pale napotaka ama wakati wa kuingia kwenye mahombi nikisikiza mziki unanipa afueni ya kuweza kufanya maombi.

Ndiyo, napenda kupiga chombo cha muziki sana kama vile kinanda. Napenda pia kucheza tarumbeta kwa sababu nina vipaji. Tofauti tofauti katika upende huu wa kucheza hizi vipaji. Na naweza pia kuzicheza kwa kuleta umaarufu ama utamu wa muziki pale mtu anapoimba, pale mtu anapo anapo anapocheza na pia vina utaalamu wa kufanya hizi vitu kwa kufuatia kama kwa kufuatisha wimbo unaoimbwa na kuufanya ukakua mzuri na mwema pale mtu watu wanapo sherehekea napenda sana kucheza vinanda napenda sana kucheza pia tarumbeta kwa maoni yangu. Ni vizuri pia kuwa na kipaji tofauti katika mambo unayofanya ama katika sekta ya mambo ya.

Kazini kuna changamoto, kadha wakadha, wakati mwingine unaweza kuwa umejitayarisha kwenda kulifunza somo, lako, na unaweza pata, zile vitu unaitaji kufunza somo ambavyo, zinafaa kuwa zimetayarishwa na shule, ama na walimu wenzako, ama mwalimu mkuu wa shule, unapata hazipo, na unahitajika kuwafunza wanafunzi lile jambo. Kwa hivyo, unapata ningumu kwenda kujieleza kwa wanafunzi umakosa lilo kile kitu na wewe ndio mkubwa wao ama wewe ndio wanao kusudia ama kutazama kupata masomo yao. Wakati mwingine unapata ningumu kukabiliana na jambo kama hilo. Wakati mwingine unapata unapoenda shuleni ama unapoenda kazini. Unapata kumenyesha sana labda mvua ni nyingi hauna njia ya usafiri vitu kama hizo inakuwa ningumu katika maisha ama katika sector ya kazi.

Ndiyo na wafahamu majirani wangu sana. Kwa sababu hawa ndio watu ninaoishi nao kwa karibu. Ndio watu tunaweza kusaidiana wakati wa itaji. Pia ndio watu ambao naweza kuongea nao wakati niko mbali. Kwa kujua hali ama kujua mazingira yako vipi. Sehemu ninayo ishi na ni vizuri pia kuwa na ufahamu kwa majirani na ninge ambia na kusema kwa kila mmoja. Popote mtu anaishi ni vizuri ufahamiane na watu uanaishi nao ujue wana shuguli gani, wanafanya nini. Ndiposa wakati unahitaji msaada wao ama wakati wanahutaji msaada wako ujue wanapatikanaje, wanapatikana vipi. Na ndiyo mkaweze kusaidiana kwa pa moja.

Napenda sana somo la fizikia. Vizikia ni somo ambalo niliweza kulizingatia sana wakati niko pale kwenye shule ya upili. Na ilo somo nililipenda kwa sababu niliweza kujua mambo tofauti tofauti kusiana na kuhusiana na stima ama umeme nikaelewa jinsi ya kukabiliana na vitu kama hizo. Nikaelewa pia mambo tofauti kuhusiana na mambo ya kutambua ama ku kujua ni vipi umeme unapatikana kutoka kwa maji, kutoka kwa ardhi ama kutoka kwa viungo tofauti tofauti. Zinapo changanishwa na kutengenezwa kwa akili za kibinadamu. Na kuelewa ni jinsi gani ninaweza nikafanya vitu kama hizo. Na pia kuelewa jinsi ya kutofautisha kitu kwa wakati fulani na nyakati zake zikifika.

Zawadi gani umewai kupokea? Zawadi ambayo nimewai kupokea na nikapenda zaidi. Ni zawadi ambayo niletewa na mamangu mzazi ambayo ilikuwa ni ya saa ya mkononi nikiwa pale kwenye shule ya upili ilikuwa ni siku ya tuzo ya kupewa tuzo na wazazi wakakuwa wamealikwa pale ndio wakuje kushuhudia mashindano ama wakuje kushuhudia jinsi watoto wao wamepita mitihani. Na hapo ndipo mamangu mzazi alikuja na saa moja ambayo ilikuwa ya plastiki na kunikabithi kama zawadi ikiwa kwenye sehemu fulani ambayo ilikuwa inapendeza sana. Na imefungwa kwa karatasi mzuri sana. Nilipokea kwa furaha sana na kuifungua kwa furaha sana na nikawa nimependezwa sana na hiyo hali ya mzazi wangu kuja kunipa zawadi ya aina kama hiyo kuwashiria kwamba alikuwa anataka niwe muangalifu na masaa na kile kitu ninafanya nikifanya kwa wakati unaofaa na nitofautishe wakati wa kufanya jambo fulani na kufanya jambo lingine.

Napenda sana kusoma vitabu, vyenye, istoria, vitabu ambavyo vikona andithi kuhusu vitu zilivyo kuwa zinatendeka zamani zile. Napenda sana kupitia istoria ya kitambo vile mambo yalikuwa naendelezwa, vile mambo yalikuwa yanafanyika, vile vitu zilikuwa zinatendeka kwa wakati hule. Na watu wahuo wakati walikuwa wanasuluhisha haje mambo yanapo kuwana ungumu ama mambo yanapo kuwana ule ushindikano ni vipi mtu alikuwa anapata ushauri wakufanya lile jambo wakati jambo limekuwa na ungumu wakulitatua pia katika handithi na penda sana kupitia handithi za zamani kwa sababu zinaleta utofahuti na zinafanya pia kupanua mawazo na kuelewa jinzi mutu anaweza fuatilia na kujua vitu hizo zinafanyikaje ama zilikuwa zinatendeka haje kwa wakati hupi na kwa sababu gani hizo vitu za aina hiyo napenda sana kupitia andithi za abunwasi andithi za wanyama andithi za watu wazee wa kale hadithi za wahenga zote vitu kwa muhimu napenda sana kuziangalia.

Napenda sana rangi nyeupe kwenye kuta za chumba changu kwa sababu cha kwanza rangi nyeupe huvutia mwangaza mwingi kwenye chumba. Pia rangi hiyo husaidia umaridadi fulani ama urembo fulani kwenye chumba. Unapo jumlisha ama unapoweka zile vitu unahitaji kwenye nyumba yaani ukishaweka yale mapambo unahitaji kwenye nyumba na ikona rangi nyeupe kuna upambo fulani hutokea ama kuna umaridadi fulani huonekana kwenye hicho chumba mtu anapoingia pia inadumisha ama inaonyesha inaashiria pia usafi kwenye nyumba inaonyesha chumba ni kisafi na kinapendeza kwa hivyo mtu akipata nyumba ama chumba kiko na rangi nyeupe mimi napenda sana kwa sababu inaashiria usafi na inavutia sana ama inavuta mwangaza kwa nyumba yako.

Ndiyo, napenda sana kucheza na watoto, kwa sababu kitu cha kwanza watoto wana tabia fulani, wanapona mtu mkubwa ama mtu mzima mwenye umri kuwashinda, akicheza na wao, ama akishinda na wao, kuna kile wanachukua kama, amejifananisha kuwa kama wao, na pia nikicheza na wao nawapa pia maarifa nawasaidia kujielewa na kufanya kitendo ambacho kinastahili kwa wakati ambao unastahili na kwa wakati ambao unafaa na pia nawasaidia pia kujua kuna wakati fulani ni wa kucheza, kuna wakati wa kusoma, kuna wakati wa kuenda vyumbani kwao ama makwao. Wakati ambao wana yaani nawafunza kuelewa kuna wakati wa kila jambo. Kwa hivo napocheza nao ama ninapo kaa na wao nawaelekeza kwa njia inayostahili.

Upande wa kumbukumbu ambazo nzuri ninayo kutoka utotoni. Ni zile ama ni ule wakati ambao tulikuwa tunacheza na wale watu tulilelewa kwa rika moja. Yale matendo tulikuwa tunafanya. Na zile vitendo tulikuwa tunafanya. Wakati tunacheza, wakati tunaenda kusalimiana, wakati tunaenda kutembeleana, wakati pia tunaenda shuleni hizo ndio kumbu kumbu naeza kumbuka zilikuwa nzuri nyakati zile kwa sababu tulikuwa na umoja tukienda shuleni tunapitiana, tunajuliana hali labda tunaenda matembezi kwa pamoja nyakati zile tulikuwa watoto tunafahamiana kwa sana si kama wakati huu ambapo kila mtu amekuwa mkubwa ameenda katika harakati zake za utafutaji sa tunapata tukiwa watu wakubwa. Lakini tukiwa utotoni tulikuwa tunashinda kwa pamoja, tunafanya mambo kwa pamoja, na kushirikiana kwa pamoja.

Napendelea sana kuandika. Kwa sababu katika kuandika, unaweza ukakisau kitu, ama uka kisau jambo. Na kutokana na kuandika, itakapofika wakati hukumbuke kuna kitu uliwai fanya, ama uliwai fikiria kiusu na ulikiandika. Na labda hukumbuki ni kipi uli kuwa unataka kufanya. Unarejelea yale maandiko ama lile sehemu ulipoandika. Narejalea na kuangalia ni wapi ama ni nini uliandika. Na kilikuwa kinausu nini na ulikua unaitaji nini. Kwa ivo kwa swala hili napendela sana kuandika. Napoona kitu nakinakili na kuanza kutafuta jinzi kupata mbinu mpya za kujua na kuendelea katika haya.

Ningependa sana kuenda nchi ya ulaya. Hapa, sababu yangu kupenda kuenda huko nikuwa, takona kujifunza kutokana na mambo, tofauti tofauti na vitu vinavyo endelea kule kama hinji ya china. Ningependa sana, nikipata nafasi ama nikipata uwezo, ama nikiwa na uwezo wa kuenda. Na weza sana penda kusafiri kuenda kule, kujua ni vipi wanatengeneza vitu zao. Ni vipi wanagundua vitu zile tunazotumia huku nchini Kenya. Na ni vipi zinatengenezwa na zinachukua mudagani. Na nikipi kinatumika kule. Nikaweze kupata marifa na nikajue. Izi vitu zinazotengenezwa kule. Watu wanafanyaje, wanafuata nini ama wanazigunduaje kwanza kwa sababu kuna kitu mmoja huanajuliza. Je, ni vipi mtu anagundua, vila mtu anaongea, anaweza kuwasiliana na mwingine kwa simu, kwa mtandao wa simu, kwa akiwa kwa mbali, au waonani anige penda kujua ni kipi hicho wanafanya ama wanatumia kuelewa hizo mbinu.

Ndiyo nanunua vitu kutumia simu, sababu mtandao imerahisisha kulipa vitu pia. Unaweza ukaenda ukapata kwenye duka unaloenda kununua vitu. Muuzaji anatumia pochi la biashara, anatumia labda njia ya kulipa na mpesa. Kwa hivo kama hauna pesa, kama hauna wezo wakutumia simu yako kumulipa, labda hata weza kuipokea hile pesa ya mkononi kwa sababu inatengemea ni kwanini anahepuka hizo jia. Pia kwa hii jia kulipa na simu ni muhimu kwa sababu pia inapunguza kupoteza, inapunguza tena wizi. Unapo maybe labda umekabiliwa, inapunguza hiyo hali hiyo njia.